Kama ningechagua uwezo fulani, ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa watu kwa undani. Nasema hivi kwa sababu maisha yanahusu mahusiano na mawasiliano. Nikelewa hisia, mawazo na changamoto za watu, ningeweza kuwasaidia vizuri, kuepuka migogoro na kujenga amani. Uwezo huu ungekua muhimu kwa sababu hunifanya niwe mtu mwenye huruma, mwenye hekima na anayeleta mabadiliko chanya katika jamii yangu.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya mvua ikinyesha kwenye udongo mkavu. Ninasema hivi kwa sababu hunikumbusha utulivu, mwanzo mpya na matumaini. Kila ninapo inusa nahisi kama na mawazo yanatulia na moyo unapumzika. Harufu hii hunifanya nijisikie karibu na asili inanipa amani ya ndani.

Lugha ningependa kujifunza ni kihispania. Nasema hivi kwa sababu ni lugha inayozungumziwa na watu wengi duniani. Hivyo inanifungulia fursa za mawasiliano na tamaduni tofauti. Pia kujifunza lugha mpya hunipanua fikra na kunisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Jambo linalofanya nikuwe binafsi na kijamii.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu anayebadilisha maisha ya wengine kwa njia chanya. Ninasema hivi kwa sababu naamini mafanikio ya kweli, si mali au maarufu, bali ya adhari inayowachia kwa watu. Ningependa kusaidia, kuelimisha na kuinua wengine, ili hata baada yangu.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kutulia kimya kidogo na kufikiria siku yangu ilivyokuwa. Nafanya hivi kwa sababu hunisaidia kutambua nilichofanya vizuri na ninachoweza kuboresha kesho. Wakati mwingine nasali au nashukuru kwa siku. Kwa sababu inanipa amani ya moyo. Tabia hiyo hunisaidia kulala nikiwa mtulivu na mwenye matumaini ya siku inayofuata.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni The Alchemist, cha Paulo Coelho. Ninakipenda kwa sababu kinazungumzia ndoto safari ya maisha na kujitambua. Kila mara nikisoma, hunikumbusha kuwa kila mtu anakusudi lake na kwamba changamoto ni sehemu ya safari ya mafanikio. Kitabu hiki huniita hunitia moyo nisiogope kufuata ndoto zangu, hata kama njia inaonekana ngumu.

Napendelea mfumo wa Android. Nasema hivyo kwa sababu Android uniinanipa uhuru zaidi ya kubadilisha simu kulingana na mahitaji yangu. Kama kupanga muonekano au kutumia programu tofauti. Pia simu nyingi za Android zinapatikana kwa bei na uwezo mbalimbali. Hivyo ni raisi kupata inayolingana na matumizi yangu ya kila siku. Mfumo huu unifanya nijisikie huru na mwenye udhabiti wakifaa changu.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya uongozi na mawasiliano bora. Nasema hivi kwa sababu kazini si kazi tu, bali ni kufanya kazi na watu tofauti. Niliona kuwa ukielewa watu na ukaongoza kwa mfano bora. Kazi inakuwa raisi na matukio yanakuwa bora. Mafunzo haya yangesaidia kukua kitaaluma, kujiamini na kuchangia mafanikio ya timu nzimu.

Ndio, napenda mvua. Inasema hivyo kwa sababu mvua hunipa hisia ya utulivu na mwanzo mpya. Inaponyesha na hisi mawazo ya napungua kasi na moyo unapata pumziko. Pia mvua huifanya mazingira yawe hai, mimea ikue na hewa iwe safi. Hio inainkumbusha kwamba hata baada ya kipindi kigumu. Kuna neema na matumaini mapya ya nakuja.

Ningependa kutembelea mji wa Paris. Ninasema hivyo kwa sababu Paris inajulikana kwa historia, sana na utamaduni wake wakipekee. Ningependa kuona maeneo kama A-Left Tower na makumbusho kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Safari hiyo ingenisaidia kujifunza, kupumzika na kujijenga kibinafsi.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kutumia ratiba ya kila siku yenye kipaumbele. Ninasema hivyo kwa sababu inanisaidia kuhakikisha nafanya kazi muhimu kwanza na kuepuka msongo wa mawazo. Kwa mfano, ninafanya kazi ngumu asubuhi wakati akili iko wazi na kazi rahisi mchana. Pia ninaeka muda wakupumzika na kujiburudisha kwani hilo linanisaidia kuwa na nguvu na ufanisi kwa siku nzima.

Chumba changu cha kulala ni tulivu na rahisi, chenye rangi laini kama nyeupe na blue. Ninapenda mpangilio huu kwa sababu hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Kuna kitanda kilichopangwa vizuri, taafifu na dirisha linaloigiza hewa safi. Niliamua iwe hivyo kwa sababu mazingira tulivu hunisaidia kufikiria, kutulia akili na kulala kwa amani.

Hali ya hewa leo ni baridi kidogo na angalau na jua hafifu. Ninasema hivyo kwa sababu wakati nimechunguza anga linaonekana na wingu kidogo na pepo navuta kwa utulivu. Hali kama hiyo hunifanya nijisikie rahisi, nimepumzika na inaacha hisia nzuri ya kufanya kazi au kufurahia muda wa nje bila jasho au joto kali.

Napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia nandhamini kufanya kazi peke yangu wakati mwingine. Nasema hivi kwa sababu kufanya kazi na watu hunipa mawazo mapya, ushirikiano na motisha. Hata hivyo, kazi binafsi hunisaidia kuzingatia zaidi na kupanga mawazo yangu. Kwa hiyo, kwangu, mchanganyiko wa vyote viwili huniletea matokeo bora na kunifanya nifurahie kazi ninayofanya.

Nimejaribu sushi. Nilivutiwa na lada yake ya kipekee na jinsi samaki na mchele vichanganywa kwa usahihi. Pia ni fursa ya kujifunza kitamaduni chaki japani. Ingawa ni tofauti na ladha ya kawaida ni nayojua. Nilifurai jaribio hilo kwani lilinifundisha uvumilivu na kufungua ladha mpya.

Ninapanga kazi zangu kwa orodha za kipaumbele. Kwanza ninaweka kazi muhimu ambazo zinahitaji muda na umakini zaidi. Kisha zile ndogo. Hizi zinasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kila kitu kimekamilika kwa wakati. Pia maranyingi natumia kalenda au simu kuweka muda wa kila kazi. Kwani hili linasaidia kufuatilia maendeleo na kuepuka kuchelewa.

Moja ya mafanikio yangu kazini ni kukamilisha mradi ngumu ndani ya muda uliopangwa. Huku nikihakikisha kila kitu kilikamilika kwa ubora. Nilifurahia kwani ilionyesha uwezo wangu wa kupanga, kushirikiana na wengine na kuthibidi changamoto. Mafanikio haya ya linifanya nijisikia kujiamini zaidi na kunipamotisha ya kuendelea kuboresha kazi yangu.

Ndiyo. Napenda kucheza michezo ya ubao kama draft au chess. Napenda kwa sababu michezo hii huinfanya kufikiri kwa makini kupanga mikakati na kuwa na subra. Pia hunisaidia kupumzika akili na kushirikina na watu wengine kwa njia ya kirafiki. Sababu kubwa ni kwamba inafundisha kufanya maamuzi bora na kukubali kushindwa au kushindwa kwa utulivu.

Ni natumia Google Calendar kila siku. Ni rahisi kupanga ratiba, kueka vikumbusho na kuona kazi zote zikiwa wazi. Hii na nisaidia kukumbuka mikutano, terehe muimu na kupanga muda kwa ufanisi. Sababu ni kwamba ni okua kati na kunifanya ni kuwa na utulivu wa akili. Nikijua kila kitu kiko salama kwenye simu.

Nafanya kazi na masomo yangu kwanjia ya kupanga muda vizuri. Kwa masomo, ninaweka muda wakusoma kila siku. Nikizingatia vipindi vienye umakini zaidi. Kwa kazi, napanga kipambele cha kila jukumu na kutumia kalenda au orodha kuakikisha akunakilicho saulika. Ina nisaidia kudumisha uwiano, kati ya kazi na masomo na kufanikisha malengo yangu kwa wakati.

Ninapenda kula brokoli na karoti. Kwa sababu ni tajiri kwa vitamini na usaidia afya ya mwili na macho. Pia zinaladha nzuri zikichanganywa na mlo muingine na zinasaidia kuifadhi nguvu na kuwa na njaa kidogo kwa mda mrefu. Hii nifanya nijisikie shugli zaidi na afya zangu kuwa nzuri.

Ninafuata Manchester United, hasa soka. Napenda timu hii kwa sababu inahistoria ndefu, wachezaji bora na inacheza soka la kuvutia. Pia ni timu yenye mashabiki wengi duniani na kuangalia mechi zao kunanipa furaha na msisimko mkubwa. Kwa upande wangu, kuona jinsi wanavyo pambana na kushinda mechi ngumu, kunanifundisha uvumilivu na kujituma.

Ninapokutana na makosa kazini, kwanza ninayakubali bila kuchelewa. Kisha ninafikiria suluhisho na jinsi kurekebisha hizo tatizo. Pia ninaweka tahadhari za kujifunza kutokana na makosa hayo ili yasijirudie. Hii inanisaidia kuboresha kazi yangu na kuonyesha wajibikaji na uadilifu kazini.

Ninapenda hali ya joto la wastani na juwa la upole. Sikali wala si baridi sana. Hii inafanya niwe na nguvu za kufanya kazi, kusoma, au kufanya shugli za michezo. Pia hali kama hiyo inafanya kuwa raisi kutembea au kuwa nje bila usumbufu wa mvua au baridi kali. Kwa upande wangu, inanifanya nijisikie vizuri kimwili na kia kili.

Ningependa kujaribu rock climbing sababu ni kwamba ni changamoto ya kimwili na kiakili. Inahitaji nguvu, umakini na mipango ya kila hatua. Pia inatoa hisia ya furaha na mafanikio unapofika kilele. Kuijaribu inanifundisha uvumilivu, usalama na kujituma kwa kila hatua.

Mfanyabiashara bora zaidi ni yule anayejua kusikiliza wateja wake, kufanya kazi kwa bidii na kuboresha bidhaa au huduma zake kila wakati. Sababu ni kwamba sio tu unapata faida, bali pia unaunda imani na wateja wake, hii inafundisha kwamba uvumilivu, ubunifu na uadilifu ni muhimu katika biashara yoyote.

Ninapenda kutembea, kuzungumza na kucheza michezo ndogo na marafiki zangu. Hii inatupa nafasi ya kufurahia muda pamoja, kubadilishana mawazo na kupumzika kutoka kazi au masomo. Sababu ni kwamba ni muhimu kujenga uhusiano mzuri na marafiki na kuwa na furaha pamoja bila shinikizo.

Kinacho nipa motisha kazini ni kufanikisha malengo niliyoweka na kuona matokeo ya jitihada zangu. Pia kutambuliwa au kushukuru kwa kazi nzuri kunanipa msukumo zaidi. Sababu ni kwamba kuona maendeleo au mafanikio kunanifanya niwe na nguvu, nidumishe bidii na nitake kujifunza zaidi ili kuboresha ufanisi wangu kazini.

Ninapenda zaidi nyama ya kuku sababu ni kwamba ni laini ina ladha nzuri na inaweza kupikiwa kwa njia mbalimbali kama kukaangwa, kuchemshwa au kuokwa. Pia nyama ya kuku ni raisi kumeza na haina mafuta mengi kama nyama ya nyekundu. Hivyo inafanya niwe na afya nzuri. Napenda pia jinsi inavyoweza kuangaishwa na mboga na mchanganyiko mwingine wa chakula. Ikifanya kila mlo kuwa wa furaha.

Mafunzo ya usimamizi wamuda na kupanga kazi ya menisaidi ya zaidi kazini. Yali nifundisha jinsi ya kueka kipa umbele, kutumia orodha za kazi, na kudumisha umakini hata wakati kuna shinikizo. Sababu ni kuamba baada ya mafunzo haya, ninaweza kumaliza kazi kwa wakati, kwepuka makosa, na kuboresha ufanisi wangu. Jambo ambalo li nifanya, nijisikie kujiamini, na kuwa natija kazini.

Ninapo shugulikia wateja kwanza na wasikiliza kwa makini ili kuelewa maitaji yao. Kisha ninajibu kwa heshima na kwa wazi. Kwa kikisha wanaridhika na huduma. Pia ninajitahidi kushugulikia mamalalamiko haraka na kwasuluisho lenyetija. Sababu ni kwamba wateja walio ridhika wanadunda usiano mzuri na biyashara. Na kunifanya pia nijisikie kuridhika na kazi yangu.

Ninaoga mara moja kwa siku, kawaida asubuhi, sababu ni kwamba inanisaidia kwa mka vizuri, kwa safi na kwanza siku kwa nishta na mtazamo mzuri. Pia, kunisaidia kudumisha afya na ngozi na kuzuia harufu isiyofa. Kwa upande wangu, nisemu ya utaratibu wa kawaida na kila siku, ambao unifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili.

Kitendo cha wema nilichofanya ni kumsaidia jirani yangu kubeba mizigo yake nzito siku moja ilipokuwa amechoka. Nilifurahia kufanya hivyo kwa sababu kilimsaidia na kumfanya ajisikie vizuri, pia kulinifundisha umuhimu wa kusaidia wengine bila kutegemea malipo. Kitendo hiki kilinifundisha kwamba, wema kidogo kinaeza kuleta furaha kubwa, si kwa mwingine tu, bali pia kwangu mwenyewe.

Ninapenda kula samaki na wali machanganyiko wa mboga jioni. Sababu ni kwamba ni mlo mwepesi, wenye virutubisho na inasaidia kufurahia chakula bila kuwa na uzito mkali usiku. Pia mchanganyiko huu unanisaidia kupata nguvu za kutosha kwa kesho na kudumisha afya nzuri. Kwa upande wangu, ni chakula kinachonifanya nijisikie furaha na utulivu baada ya siku ndefu.

Ndiyo, napenda kula samaki. Sababu ni kwamba samaki ni chakula chenye afya, kina protini nzuri na kusaidia mwili kuwa na ngufu. Pia napenda ladha yake, hasa inapopikwa vizuri kama kukaangwa au kuchemshwa. Kwa upande wangu, kula samaki unifanya njisikie nimeridhika bila kushiba kupita kiasi. Na najua pia nachangia afya bora ya mwili na akili.

Tabia ya watu inayoni chukiza ni kusita au kuchelewa kila mara bila sababu. Sababu ni kwamba kuna punguza ufanisi wa kazi, kuna sababisha usumbufu kwa wengine, na mara nyingine kuathiri ratiba yangu. Pia tabia hii inaniuma kia kili kwani inashusha morali ya kufanya kazi kwa wakati. Kwa upande wangu, heshima ya muda na wajibikaji ni muhimu sana kwa kuchelewa mara kwa mara kunakosesha amani na akili.

Ninapo shambulia tatizo kazini, kwanza nalitambua kwa makini ili kuelewa sababu yake. Kisha ninaweka suluhisho kwa hatua, nikihakikisha kila hatua inakabiliana na tatizo kikamilifu. Pia mara nyingi nashirikiana na wenzangu kupata mitazamo tofauti na kuboresha suluhisho. Sababu ni kwamba njia hii hutoa matokea bora, hufanya kazi iwe rahisi na inapunguza makosa yanayoweza kutokea.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kukaa pamoja, kuzungumza na kula chakula cha pamoja. Hii inasaidia kuelewa hisia za kila mmoja na kuimarisha mahusiano yetu. Pia tunapenda kushiriki hadithi na kucheka, jambo linalopunguza msongo wa mawazo. Sababu ni kwamba muda na familia hunipa amani ya moyo, msaada wa kihisia na kunikumbusha umuhimu wa upendo na mshikamano.

Napenda shirika langu kwa sababu lina mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano mzuri kati ya wafanyakazi. Pia linatoa nafasi ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Jambo linalonipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Napenda pia namna uongozi unavyothamini mawazo ya wafanyikazi. Sababu ni kwamba shirika linalojali watu wake hunifanya nijisikie kuthaminiwa, kujiamini na kufanya kazi kwa moyo mmoja.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kula mlo mdogo, kunywa maji au chai na kupumzika kidogo. Pia mara nyingine napenda kutembea kidogo au kuzungumza na wenzangu ili kupunguza msongo wa mawazo. Sababu ni kwamba hii inanisaidia kurudisha nguvu, kuimarisha umakini na kuendelea na kazi au masomo kwa ufanisi. Kwa upande wangu, mapumziko haya hufanya nijieke utulivu na kuwa na nishati ya kutosha kwa siku.

Napenda kuwa mahali pa utulivu na mpangilio mzuri, ambapo kuna hewa safi na mwangaza wa kutosha. Sababu ni kwamba mazingira kama haya hunifanya njisikie raha, kuzingatia kazi au masomo na kupumzika kiakili. Pia napenda mahali ambapo kuna mpangilio wa usafi wa wingi wa nafasi. Kwani kunanisaidia kushughulikia shughuli zangu kwa urahisi na kwa amani.

Napenda kula mgahawani wa karibu na marafiki au familia, ambapo kuna mazingira safi na starehe. Sababu ni kwamba napata furaha ya chakula kizuri huku nikijumuika na wengine. Jambo linalo ongeza raha na mazungumzo ya kijamii. Pia kula nje kunanisaidia kubadilisha mazingira, kupumzika kutoka shughuli za nyumbani na kufurahia ladha za aina tofauti tofauti za chakula.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukaribisha familia na marafikiza angu. Tukila chakula kizuri, kucheka na kubadilishana zawadi mdogo. Sababu ni kuamba inanipa furaha kubwa kuona wapendwa wangu wakiwa karibu na mimi na kushiriki shukrani za maisha. Pia ni fursa ya kutafakari mafanikio yangu ya kueka malengo mapya kwa mwaka ujao. Jambo linalo nifanya nijisikia motisha na furaha.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti. Sababu ni kwamba habari mtandaoni zinapatikana haraka, kila wakati na mahali popote. Na maranyingi zinakuwa na picha au video zinazoongeza uelewa. Pia mtandao unaniwezesha kutafutia mada tofauti kwa urahisi na kupata habari mpya bila kuchelewa. Jambo linalonisaidia kuwa na ufahamu mzuri wa haraka kuhusu kilichotokea duniani.

Ninafua nguo mara mbili au tatu kwa wiki. Kulingana na mzigo wa nguo zilizokusanywa. Sababu ni kwamba kunanisaidia kudumisha usafi, kuondoa harufu, chafu na kuhakikisha nguo zangu zinaonekana safi na zimehifadhiwa vizuri. Pia kuosha nguo kwa muda unaofaa, unanisaidia kuepuka mzigo mkubwa wa mwisho wa wiki na kufanya kila kitu kiwe rahisi na cha kawaida.

Napenda kucheza mchezo ya mpira wa miguu na chess. Mpira wa miguu hunifundisha kushirikiana na wenzangu kufanya mazoezi ya mwili na kujifunza mikakati ya haraka. Chess kwa upande mwingine hunisaidia kufikiri kwa makini, kupanga hatua kabla ya kushirikiana na kuboresha subira. Sababu ni kwamba michezo hii inachanganya burudani mazoezi na kujifunza wa mbinu wa maisha kwa wakati mmoja.

Ndiyo, napenda kula chakula cha haraka mara kwa mara, kidogo, hasa piza au baga, sababu ni kwamba ni rahisi kupata, kuchukua muda mfupi kuandaa au kununua, na mara nyingine ni furaha kidogo ya burudani. Hata hivyo, napenda pia kulinganisha na vyakula vya kiafya ili kudumisha usawa kati ya ladha na afya yangu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma, hasa wakati wa sherehe au sherehe za kitamaduni. Sababu ni kwamba ngoma hunisaidia kuonyesha hisia, kufurahia muziki, na kushirikiana na wengine kwa furaha. Pia kucheza ngoma ni mazoezi ya mwili yanayoongeza nguvu na msisimiko. Huku pia yakinifundisha ustadi wa utaratibu na kushirikiana kwa pamoja.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia, hasa jua kali au baridi kidogo. Sababu ni kwamba kofia hulinurusuru kutoka jua moja kwa moja, punguza mwangaza mkali, na pia ni mtindo unaoongeza mvuto wa mwili. Pia kunavaa kofia, kunanisaidia kujilinda na kuwa na faraja wakati wa nje, huku pia nikijisikia vizuri kiakili na kimwili.

Mara nyingi ninacheza na marafiki zangu au ndugu zangu wa karibu. Sababu ni kwamba kucheza pamoja kunatupa nafasi ya kufurahia muda kubadilishana mawazo na kushirikiana kwenye michezo au shughhli za burudani. Pia kushirikiana na wengine kunanifundisha ushirikiano uvumilivu na furaha ya pamoja. Jambo linaloongeza mshikamano wetu wa kijamii.

Ninapenda kwenda madukani asubuhi au mapema jioni wakati hakuna msongamano mkubwa wa watu. Sababu ni kwamba wakati huo ninaweza kuchagua bidhaa kwa utulivu, kuuliza maswali bila haraka na kuokoa muda. Pia hunisaidia kupanga matumizi vizuri na kuepuka msongo wa mawazo, unaotokana na foleni ndefu. Hivyo ununuzi, unakuwa rahisi na wa kufurahisha zaidi.

Ningependa kujifunza ujenzi wa programu za kompyuta na uundaji wa tovuti. Sababu ni kwamba ujuzi huu unanisaidia kuimarisha uwezo wangu wa kiteknolojia kutoa fursa za kazi na kutatua matatizo ya kila siku kwa njia rahisi. Pia kujifunza teknolojia mpya kunanifundisha ufumilivu, ubunifu na kujitegemea. Jambo linaloongeza fursa zangu za maendeleo binafsi na kitaaluma.

Ninaamini kampuni ya teknolojia kama Google, sababu ni kwamba huduma zake ni thabiti, rahisi kutumia na hutoa suluisho mbalimbali kwa matatizo ya kila siku, kama utafutaji ramani na barua pepe. Pia Google inajitahidi kuboresha bidhaa zake kila mara na kuleta ubunifu wakiteknolojia. Kwa upande wangu, hii inanifanya nijisikie salama kutumia huduma zao na kuwa na uaminifu kwa teknolojia wanayotoa.

Muda wangu wabure ninaufanya kupumzika, kusoma vitabu, kutazama video au kufanya mazoezi madogo sababu ni kwamba kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha afya ya mwili na akili na kunipa furaha ya kibinafsi. Pia muda wabure unipa nafasi ya kujifunza mambo mapya au kufraia burudani bila shinikizo. Jambo linaloongeza ni shati na motisha yangu kwa shugli za badae.

Ninapotaka kustarehe napenda kusikiliza muziki, kutazama filamu au kutembea nje kidogo. Sababu ni kwamba hii hufanya akili yangu ipumzike, kuniondoa msongo wa mawazo, wa kazi au masomo na kunipa furaha ya ndani. Pia kustarehe kuna nisaidia kujirekebisha kisaikolojia na kibayolojia na hurudisha nguvu za kutosha za kuendelea na shughuli zangu kwa ufanisi.

Usiku kabla ya kulala, napenda kusoma kidogo, kupanga shughuli za kesho na kupumzika kidogo. Sababu ni kwamba hii hunifanya akili yangu ipumzike kunisadia kuondoa msongo wa mawazo na kuhakikisha ninaota vizuri. Pia kuanda ratiba ya kesho kunanisaidia kuwa tayari kiakili na kimwili na kufanya siku inayofuata iwe yenye tija na utulivu.

Napendelea kitanda chenye faraja kidogo lakini si kigumu sana. Sababu ni kwamba kitanda kama hicho hufanya nipumzike vizuri, kuepuka maumivu ya mgongo na kuniruhusu kulala kwa utulivu wa akili na mwili. Pia kitanda kizuri hunisaidia usingizi wa kina ambao ni muhimu kwa afya ya mwili nishati na utendaji wa kila siku.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano ya michezo ya shule na mashindano ya kitaaluma kidogo. Sababu ni kwamba kushiriki mashindano kunanisaidia kujifunza ushindani wa afya, kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wengine. Pia kunanisaidia kulijua mwenyewe vizuri zaidi, kufahamu nguvu na udhaifu wangu na kunipa motisha ya kuboresha uwezo wangu na kunifanikisha malengo yangu.

Ndiyo, napenda kula popcorn, hasa wakati wa kutazama filamu au kupumzika nyumbani. Sababu ni kwamba ni vitafunwa vyepesi, vina ladha nzuri na vinahichaji maandalizi magumu. Piyo hunifanya nijiskie nimeridhika bila kula chakula kizito sana. Kwa upande wangu, popcorn huongeza furaha ya burudani na kunifanya nijisikie huru na mtulivu.

Tunda lako la kupendeza kwangu ni machungwa sababu ni kwamba nitamu kidogo na chachu kidogo, hutoa vitamin C nyingi na hunisaidia kudumisha afya ya mwili. Pia, machungwa ni rahisi kula kama kitafunwa au kuchanganya kwenye juisi. Jambo linalonifanya nijisikie furaha na nguvu kwa siku nzima.

Ninavyoviolea nywele zangu mara moja kwa siku, mara nyingi asubui au kabla ya kulala. Sababu ni kwamba kunanisaidia kudumisha usafi wa nywele, kuondoa uchafu na mafuta yaliyokusanyika na kuzuia nywele kupoteza afya. Pia vio vio usaidia kushika mtindo na kuimarisha nguvu ya nywele. Jambo linalofanya njisikie vizuri kimwili na kujiamini.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya mara kwa mara. Sababu ni kwamba kunanisaidia kugundua ladha tofauti, kujifunza kuhusu tamaduni nyingine, na pia ni burudani ya kipekee. Kuonja chakula kipya kinanifundisha uvumilivu, uvumbuzi, na furaha ya kisaikolojia. Huko pia nikijua ni chakula gani ninachopenda zaidi, na ni jinsi gani kinaweza kuunganishwa na mlo wangu wa kawaida.